Ndio, napenda hadithi za ajabu. Zinavutia sana kwa sababu zinafanya nifikirie mambo tofauti na ya kawaida. Hadithi, hizi mara nyingi zina mafunzo ya maisha, ubunifu na safari za kusisimua, zinazo chechea mawazo. Pia zinasaidia kupumzika na kufurahia, kusikiza au kusoma kitu cha kipekee, kinacho niondoa kwenye mawazo ya kila siku.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii, ninaitumia kuwasiliana na marafiki, familia, na kupata habari, kujifunza vitu mpya na pia kwa burudani. Hata hivyo, ninajaribu kuitumia kwa kiasi ili isitumie wakati muda mingi au kunivuruga na mambo muhimu.

Ninalea nywele zangu kwa njia tofauti, nina hakikisha naziosha mara inapoitajika, nazipaka mafuta au krimu ini zisikauke, na kuchana kuzipiga au kutuzitengeneza ili ziwe nadhifu, pia na jitaidi kuzilinda zisiharibike kwa kuepika kemikali nyingi au joto kali mara kwa mara.

Hekima niliojifunza maishani ni kwamba vumiliivu na kutoshtuka maramojo huleta matokeo mazuri zaidi. Pia nimejifunza umuhimu wa kutokana na makosa, kushirikiana na wengine na kuthamini wakati na nafasi zilizopo. Maisha imenifundisha pia kuwa na furaha na amani huanza ndani ya mtu mwenyewe, si kutokana na vitu au watu wengine peke.

Napenda kujaribu vyakula vipya pia, inanifanya nijifunze kuhusu tamaduni tofauti na ladha tofauti, na pia ni burudani ya kipekee kugundua mchanganyiko mpya wa viungo na ladha. Mara nyingi kujaribu chakula kipya, kinanipa shauku na furaha ndogondogo ya kila siku.

Napenda sanaa ya aina mbalimbali, hasa sanaa ya michoro na uchoraji, kwa sababu huonyesha hisia na mawazo ya msanii kwa njia kipekee. Pia napenda sanaa ya mziki, kwani inaweza ya kugusa hisia na kubadilisha hali ya mtu. Kwa ujumla, napenda sanaa inayosimulia hadithi au kufikisha ujumbe wenye maana.

Ninajitahidi kulinda mazingira kwanjia ndogo ndogo kwa mfano na punguza kutumia plastiki, kutupa taka mahali ambapo hapafai, kuchanganya taka, kuokoa maji na matumizi ya umeme kama kuzima taa zisizo hitajika na kutumia maji kwa uangalifu. Wakati naona mazingira machafu, mimi huchukua hatuwa ya kuokota taka, kufanya usafi, kufagia ili iwe safi. Hii inasaidia dunia yetu kwa kua safi na salama.

Napenda hali ya hewa yenye joto kidogo na jua la mwanga. Si baridi sana, wala joto sana. Ni hali ya kutosha kuwa nje bila kufadhaika. Inweza kuwa nzuri kwa matembezi, michezo au kupumzika nje. Hali hiyo pia inafanya siku ziwe zenye furaha na nguvu ya kufanya mambo mbali mbali.

Nakumbuka mwalimu wa hesabu shuleni. Alikuwa mtu mwenye uvumilivu na alikuwa akitufundisha hatua kwa hatua. Akihakikisha kila mmoja anaelewa kabla ya kuendelea. Alitufundisha sio tu nambari na hesabu, bali pia ufikiriaji wa mantiki na jinsi ya kutatua matatizo kwa njia sahihi. Alikuwa na njia ya kufanya masomo kuwa ya kuvutiwa na yenye changamoto.

Rafiki wangu wakaribu, tunikutana shuleni, tulipokuwa kidato cha kwanza, pale shule ya sekondari. Rafiki wangu wakaribu ni mtu, ninae muamini sana. Tunapenda kutumia muda pamoja, tukizungumza, kucheka na kusaidiana wakati wa changamoto. Mara nyingi, tunafanya mambo raisi kama kutembea, kusikiniza mziki, au kushikirikiana mawazo na mipango ya maisha. Kile kinacho mfanya awe rafiki wakweli ni muaminifu, heshima na wa msaada. Anaeza kuniambia ukweli hata unapo umiza na yupo nami wakati wafuraha na wakati mgumu. Pia tunaelewana na kuheshimu tofauti zetu jambo linalo fanya urafiki wetu udumu na kuwa wa maana. Ni rafiki mzuri sana. Anae aako na upendo mwingi.

Napendelea tishati, ni raisi kuvaa, inafanya nijisikie huru na inafaa kwa shuguni nyingi za kina siku. Pia ni raisi kuichanganya na jinsi au surwani yoyote hasa wakati wa matembezi au kukana marafiki.

Kwa kawaida, nasasisha vifaa vyangu pale inapohitajika. Si mara kwa mara sana. Hua nasubiri kifaa kianze kupungua kasi, kuharibika au kisikizi tena maitaji yangu. Napendelea kutumia kifaa kwa mda mrefu kabla kukibadilisha ili kuokoa gharama na kuepuka matumizi ya siyo yalazima.

Wakati wa siku za mvua, shughuli zangu za kila siku hubadilika kidogo. Mara nyingi napendelea kukaa ndani, nikifanya mambo kama kusoma, kusikiliza mziki au kuangalia filamu. Mvua hunifanya nipunguze harakati za nje na kupanga mambo yangu kwa utunivu zaidi. Kwa ujumla, napenda mvua kwa sababu inaleta hewa safi na utulivu. Sauti ya mvua hunifanya nijisike mtulivu na wakati mwingine hunipa muda wa kutafakari. Hata hivyo, mvua nyingi inaweza kubadilisha mpango yangu hasa kama nilikua nimepanga kutoka au kufanya shughuli za nje. Hulazimika kuairisha au kubadilisha ratiba. Siku ya mvua ninayofurahia ni ile yenye mvua ya wastani. Si kali sanaa, hunifanya nijisike nikiwa na amani, nikiwa nimepumzika na wakati mwingine hata mwenye furaha na utulivu.

Lengo langu, la muda mrefu kazini ni kustawi na kukuza ujuzi wangu, ili niwe mtaalamu waki wango cha juu katika kazi yangu. Ninataka kuchangia kwa njia kubwa katika timu au shirika langu, nikisaidia kufanikisha malengo ya kampuni huku nikipata fursa za kujifunza na kuendeleza taaluma yangu. Pia nataka kuhakikisha kila kazi ninayoifanya ni ya ubora na inaboresha maisha ya wengine au huduma tunazotoa.

Kazi ninayoidhamini sana. Ni ile inayohitaji ubunifu na kushirikiana na wengine. Napenda kazi ambapo naweza kutumia akili zangu kutatua matatizo, kutoa suluhisho na kipekee. Na kushirikiana na timu ilikufanikisha malengo. Kazi kama hiyo hufanya nijisikie kuridhika na inanipeleka mbele kitaaluma na pia huleta dhamani halisi kwa wengine.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na kupanga vipa umbele. Ingawa ninaweza kufanya kazi vizuri. Wakati mwingine napata changamoto katika kupanga kazi nyingi kwa wakati mmoja. Kuimarisha ujuzi huu kuna nisaidia kua na tija zaidi, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kazi zote muhimu zinakaminika kwa ubora na kwa wakati. Pia ningependa kuimarisha mawasiliano ya kitaalamu, ili niweze kueneza mawazo yangu kwa uwazi zaidi na kushirikiana vizuri na wengine kazini.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto. Hunisaidia kupumzika, kuondoa uchovu na kunifanya nijisikia mtu nivu hasa baada ya siku ndefu au wakati wabaridi. Pia hunipa muda mzuri wa kujituniza na kufikiria.

Mara nyingi, naskiza mziki wa pop na afrobeat, napenda midundo yenye nguvu kidogo, nyimbo zinazoweza kunitia moyo na kunifanya nicheke au niskie furaha. Pia naskiza mziki wa kiasili ya Afrika wakati mwingine, hasa ninapo kuwa na mtazamo wa kupumzika au kutafakari.

Wakati wabaridi kali, napendelea kukaa ndani ya nyumba na kujininda. Napenda kuvaa nguo za joto kama koti, sweta na soksi nene. Mara nyingi ninafanya mambo tunivu kwa kusoma, kusikiniza mziki, kuangania finamu na kunywa chai moto. Pia napendelea kuwa karibu na joto na ndani kama karibu na jiko, ini nijisikie raha na sanama.

Napendelea kutumia GPS ni rahisi na haraka. Inasaidia kupata mwelekeo sahihi bila kusumbuka sana na hubadilika kulingana na hadi ya barabara au msongamano. Hata hivyo, ramani za kawaida nazo ni nzuri kama msaada wa ziada au pale ambapo mtandao haupatikani.

Nguvu zangu kazini ni uvumilivu, nidhamu, na uwezo wa kushirikiana na wengine. Nina uwezo wa kukamilisha kazi kwa umakini na kwa wakati, kushirikiana vizuri na timu, na kukabiliana na changamoto bina kuwacha matumaini. Pia nina ubunifu na kufikiria kwa kina wakati na kwa kutatua matatizo. Jambo linalonisaidia kufanya kazi zangu ziwe bora na za tija.

Ndiyo, nasoma gazeti ya mtandao. Napenda kusoma habari za kina siku, hasa kuhusu siasa, maendeleo ya jamii, na mambo ya kimataifa. Gazeti hunisaidia kubaki na taarifa za sasa, kujua matukio muhimu, na kuunda maoni yangu kwa msingi wa ukweli na habari hanisi.

Ninaweza kushiriki ujuzi wangu wa kompyuta, programming na teknolojia ya kisasa. Ujuzi huu ni muhimu kwa sababu unasaidia kutatua matatizo, kuongeza ufanisi na kufanikisha miradi mbali mbali, iwe kazini au kwenye miradi kibinafsi. Kwanza mtu anapojifunza ni vyema kuanza na msingi kama kuelewa maneno msingi programu rahisi au zana za teknolojia inayotumika. Kisha hatua kwa hatua naweza jifunza changamano zaidi nikitumia mfano halisi na mazoezi. Wakati mzuri wa kuanza ni mara ninapokuwa na muda na hamu ya kujifunza si lazima nisubiri hali kamili. Hata nikijifunza kidogo kila siku inaweza kunipeleka mbali. Pia kuanzisha kwa malengo madogo madogo madogo husaidia kudumisha motisha na kufanikisha ujuzi hatua kwa hatua.

Ndiyo, ninanunua baadhi ya vitu kwa kutumia simu, napenda njia hii kwa sababu ni rahisi, haraka na inasaidia kuokoa muda. Kwa mfano, napenda kununua vitu ndogo vya kila siku, chakula, ama au bidhaa ya mtandaoni, hata hivyo, ninajitahidi kuwa makini na kuhakikisha ni maduka yanayoaminika na kunipa kwa usalama.

Nilipokuwa mtoto nilipenda sana kucheza na marafiki kuchora na kusikiliza hadithi Pia nilifurahia kucheza michezo ya nje na kujifunza vitu vipya Hasa vile vilivyo husisha ubunifu na mawazo mambo hayo yalinipa furaha na yalinisaidia kukuza fikra na vipaji vyangu mapema.

Ningependa kujifunza lugha mpya hasa luga zinazo tumika sana duniani kama kifaransa au kihispania. Kujifunza lugha mpya kunanisaidia kuwasiliana na watu wengi zaidi kuelewa tamaduni tofauti na kufungua fursa mpya ya kazi na maisha. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kisasa wa teknolojia. Ili niweze kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kushirikisha ujuzi huo na wengine.

Ndiyo, napenda kukimbia. Hunisaidia kuwa na afya nzuri, kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu. Pia ni njia nzuri ya kufikiria na kujitenga kidogo na shughuni za kina siku. Ni njia mzuri ya mazoezi.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu, nina waheshimu sana, huwanasikiliza ushauri wao, na mara nyingi tunazungumza kuhusu maisha, historia, familia, na madili. Wazee wangu pia hunisaidia kujifunza subira, uvumilivu, na jinsi ya kufanya maamuzi sahihi. Mahusiano haya yamenisaidia kuwa na heshima na kuelewa wengine, na wazee na jamii kwa ujumla.

Ndio, napiga kura. Kupiga kura ni jambo muhimu sana kwa raia, kwa sababu ni njia ya kushiriki katika maamuzi ya nchi na kuchagua viongozi. Mimi binafsi hupiga kura, lakini huwa naelewa kuthamini umuhimu wake kwa kusaidia kuimarisha demokrasia na kuhakikisha sauti za wananchi inasikika.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni kushughulikia miradi, changamano, inayohitajika, inayohitaji ubunifu na ufikiri wa kina. Napenda kuona tatizo likitatuliwa hatua kwa hatua, kushirikiana na timu na kuona matokeo yanayofanikisha, malengo ya kazi. Jukumu kama hili ninafanya nijisikie kuridhika, linanikaza kuwa makini na kutoa nafasi ya kujifunza mambo mapya kila siku.

Uzoefu wangu wa kazi ulio nifundisha zaidi ni kusimamia miradi ndogo ndogo na kushirikiana na timu. Umekua muhimu kwa sababu nimejifunza jinsi ya kupanga vipaumbele, kushirikiana kwa ufanisi na kushugulikia changamoto bila wasiwasi. Pia nimejifunza uvuminivu, umakini na umuhimu wa mawasiniano wazi ini kina kazi ifanikishwe kwa ubora na wakati.

Mara nyingi, ninafanya kazi vizuri zaidi, asubuhi, hali yangu ya akili huwa safi, nina nguvu na umakini, na mara nyingi ni wakati mzuri wakupanga kazi zaangu na kukamilisha majukumu muhimu kabla ya kushugunika na usumbufu wa siku. Pia asubuhi hunifanya nishirikiane vizuri na wengine na kutoa mawazo kwa ufasaha.

Kwa kawaida nahifadhi data yangu kwa njia sanaha ninaweka data muhimu kwenye hifadhi ya mtandaoni ili iwe raisi kuipata popote na pia kwenye hifadhi ya nje kama flash diski au hard drive kwa kama akiba hii hunisaidia kulinda taarifa zangu zisipotee na kuhakikisha zinabaki salama.

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri, ufikiri kwa kina na utatuzi wa matatizo. Hizi zinanisaidia kuelewa mahitaji ya kazi, kushirikiana vizuri na wengine na kupata suluhisho sahihi haraka. Pia usimamizi wa muda na nidhamu ni muhimu kwani hunisaidia kukamilisha majukumu kwa wakati na kwa ubora na kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri kazini.

Jwisi ya matunda ninayoipenda ni jwisi ya chungwa. Inapendeza ina ladha tamu yenye uchachu kidogo na hunipa nguvu na hisia ya ubichi hasa wakati wajoto. Pia ni nzuri kwa afya kwa sababu ina vitamini C.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo, mara nyingi, ninafanya mambo rahisi kama kunywa chai, au maji, juisi, kusikiliza mziki, kuzungumza na wenzangu, au hata kutembea kidogo, ili kunifariji na kurudisha nguvu. Yuhu saidia kurefusha umakini na kufanya kazi iwe bora baada ya mapumziko.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota, hunifanya nijisikie mtulivu na kunipa mshangao kuhusu ukubwa wa ulimwengu. Kuangalia nyota hunisaidia kutafakari maisha, kufurahia uzuri wa asili, hasa wakati wa usiku uliyo kimya.

Ndio, ninatumia video kwa mawasiliano. Inanisaidia kuwasiliana wazi na marafiki, familia au wenzangu kazini. Hasa pale maelezo ni mengi. Video pia hufanya mazungumzo yao ya kibinafsi zaidi kuliko maandishi pekee. Na inaweza kusaidia kuelewa hisia na lugha ya mwili kwa urahisi.

Mandhari mzuri nishaiona ni jua likizama kwenye pwani, yenye mchanga mweupe na bahari ya bluu. Rangi za anga, sauti ya mawimbi na utulivu wa mazingira vilinifanya nijisikie mwenye amani na furaha. Mandhari kama hayo hunipa nguvu, unyenyekevu na kumbusho la uzuri wa asini unaotuzunguka.

Ninataka kufanikiwa kitaaluma na kuwa mtaalamu anayeaminika katika eneo langu. Lengo langu ni kuendelea kujifunza, kukuza ujuzi wangu na kupata nafasi ya kushiriki katika maamuzi muhimu au kuongoza miradi. Pia natamani kazi yangu iwe na athari chanya, iwe inasaidia watu au kuboresha huduma na mifumo inayotumiwa na jamii.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni vipindi vya makala navipenda kwa sababu hunipa maarifa mapya, hunifundisha kuhusu historia, sayansi na maisha ya watu mbalimbali na hunisaidia kuona dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yanavyosaidia wengine au kufanikisha malengo ya timu, pia kushirikiana na wenzangu kupokea pongezi au mshangao kidogo kwa kazi nzuri. Na changamoto zinazonitia hamasa huniwezesha kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Hii hunifanya nijisikie kuridhika na kuendeleza ujuzi wangu wa kila siku.

Napenda kufanya mambo rahisi na marafiki zangu, tunapenda kuzungumza, kucheka, kushiriki mawazo na wakati mwingine kutoka matembezini au kula pamoja. Pia, tunapenda kushikiriana kushirikiana katika shughuli kama kusikiliza mziki, kuangalia filamu au kucheza michezo kwa sababu hutujenga na kuimarisha urafiki we.

Kwa kawaida, kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisikie kutokuwa na subira. Asa kama nina haraka, hata hivyo, ninajaribu kubaki mtu nivu kwa kujikumbusha kwa kila mtu yupo kwenye hali hiyo na wako na subira. Mara nyingine natumia mda huo kufikiria, kuangalia simu au kupumua kwa utunivu, ili nisione ni kama napoteza mda.

Sera ya kampuni ninayoiona muhimu ni uhakika wa usalama na heshima kazini. Ni muhimu kuwa na sheria zinazoelekeza maadili, usawa na kushughulikia changamoto kwa haki. Ili kila mfanyikazi ajisikie salama na wakuthaminiwa. Pia sera za kampuni zinazo himiza maendeleo ya wafanyikazi, mafunzo na uwazi wa mawasiliano ni muhimu sana. Kwa mafanikio ya mda mrefu yashirika.

Ninajihisi chache kwa wasilisho, lakini mara nyingi hunijia hisia mchanganyiko. Nikipanga vizuri na kujiandaa, najihisi kujiamini na tayari kushirikisha mataarifa. Lakini wakati mwingine, hasa bila maandalizi ya kutosha, ninaweza kujihisi kushindwa kidogo au kuchanganyikiwa. Kwa kawaida, maandalizi na mazoezi husaidia kupunguza hofu na kufanya wasilisho kuwa rahisi na yenye matokeo bora.

Ndiyo, napenda kuimba, huwa hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha, hata kama si kwa sauti kamilifu. Kuimba ni njia nzuri ya kujiburudisha, kupunguza msongo wa mawazo na kujieleza, pia ni mda mzuri wa kujifunza wimbo tofauti tofauti.

Niliamka saa moja asubuhi, kitu cha kwanza nilicho fanya ni kuosha uso na kuandaa kahawa ya asubuhi, nilikula mkate na mayai kama kiamshakiywa, kisha nikeenda kazini kwa gari, kutumia gari ya uma, nilihisi mtulivu na tayari kwa siku, nikiwa na nguvu za kushugulikia majukumu ya kazi.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, ninapenda kufanya mambo kadhaa. Naanza na kazi muhimu zaidi na kuhakikisha zinakamilika kwa wakati. Ninaweka mazingira tunivu, kuondoa usumbufu waziada na kutumia mda vizuri. Kwa mfano, natumia programu za kupanga kazi, kalenda au automation ili kurahisisha majukumu. Pia naenda mapumziko madogo hunisaidia kurudisha nguvu na kushugulika kazi kwa umakini zaidi. Pia kujifunza na kuboresha kila wakati najitahidi kuboresha mbinu zangu na kujifunza ujuzi mpya, unaoongeza tija.

Kila jioni, kabla ya kulala, napenda kupumzika na kuandaa akili na mwili kwa usingizi. Mara nyingi ninasoma kidogo au kusoma habari kwenye simu, kunywa kikombe ya chai au maji na kupanga ratiba ya kesho. Pia napenda kusafisha meno na kuoga ili nijisikie safi na mtulivu. Kabla kulala, mara nyingine huwa natafakari au kuandika mawazo ili kulala nikiwa na utulivu wa akili.

Kwa kawaida, ninapenda kufuata mfereji wa habari na elimu, mfano mzuri ni BBC, Aljazeer, kwa sababu hutoa habari za dunia, makala ya sayansi, historia na tamaduni tofauti. Hii hunisaidia kubaki na taarifa za sasa na pia kujifunza mambo mapya kila siku.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni kusimamia muda na vipaombele wakati wa kazi nyingi, wakati mwingine kuna kuwa na msongamano wa majukumu au mabadiliko ya ghafla yanayohitaji marekebisho haraka. Pia changamoto nyingine ni mawasiliano yasiyoeleweka kati ya timu ambayo yanaweza kusababisha kuchanganyikiwa au kuchelewa kwa kazi. Hata hivyo najitaidi kushughulikia changamoto hizi kwa kupanga, kushirikiana na timu na kuzingatia ufumbuzi wa haraka ili kazi iendelee vizuri.

Chakula ninachopenda zaidi ni pilau ya kuku, napenda ladha yake ya kipekee, mchanganyiko wa viungo na jinsi inavyopendeza kinywani. Pia ni chakula kinachonipa nguvu na furaha na mara nyingi hunifanya nijisikie kuridhika kabisa baada ya kula.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na usimamizi wa muda na mawasiliano ya kitaalamu. Mafunzo haya yamenisaidia kushughulikia changamoto kwa ufasaha, kupanga kazi zangu vizuri na kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu. Pia mafunzo kuhusu programu na teknolojia zinazotumika kazini yamenisaidia kuongeza ufanisi na kufanya kazi zangu ziwe za ubora zaidi.

Kumbu kumbu nzuri ya utotoni ni ile nilipo kuwa na ndugu zangu na marafiki wa karibu. Kwa mfano, nina kumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa. Ambapo tulicheka, tukacheza michezo, nakula pipi na keki pamoja. Nilihisi furaha, mshangao na upendo kwa wakati tulishirikiana. Kucheka bila wasiwasi na kila mtu alijisikia sehemu ya familia au urafiki. Ni kumbu kumbu maalumu kwa sababu ikiwa ni wakati wa kucheka, kusherehekea na kufarahia maisha bila shinikizo lolote. Jambo ambalo bado linanifanya nitabasamu nikiwa nikikumbuka.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hua najitahidi kubaki mtu nivu na kufikiria kwa makini. Kwanza, nasikiliza kwa makini upande wapili ili kuelewa sababu ya mgogoro. Kisha, ninaeleza hisia zangu kwa utulivu na kwa heshima bila kuashiria hasira au kuchukiana. Mara nyingine, tunatafuta suluhisho kwa pamoja au makubaliano ya namna bora ya kutatua tatizo. Lengo langu ni kudumisha husiano mzuri kuhusu tatizo ni kitatuniwa kwa haki na kwa utunivu.

Mkate ninayo penda zaidi ni mukate wangano mzima napenda kwa sababu ni mzuri kia afya una nguvu ya kudumu kwa mda mrefu na una ladha mzuri ya asini. Pia naeza kuyunganisha na vitu mbalimbali kama jibini, siyagi au mayai kwa kiamusha kinywa chenye afya.

Ndiyo, napenda asali, inaladha tamu ya asili, nei nzuri kiafya, na inaweza kutumika kwenye chakula au vinywaji kama chai au tosi. Pia, hunipa nguvu kidogo na furaha wakati wa kula ju ya utamu yake.

Kinachonifanya nifurahi sana, ni kutimiza malengo yangu na kushirikiana na watu ninaowapenda. Pia furaha huja ninapokuwa nikicheka, nikijiburudisha, au nikigundua kitu kipya kinachonifanya nijifunze. Ni ile hisia ya kuridhika na amani ndani ya moyo ambayo hutokea ambapo mambo madogo ya maisha yanapofanyika vizuri.

Napenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia kutumia mda na familia na marafiki. Mara nyingi tunakusanyika pamoja, kucheka, kushirikia na hadithi na kula chakula tukipendacho kila mmoja. Siku ya sherehe nilio penda zaidi ilikuwa siku ya kuzaliwa yangu ya kumi na tano. Tulicheka sana, tukacheza mchezo na kulala chini na furaha na marafiki na familia kama chakula au keki, napenda keki ya chokoleti, yenye krimu tamu na pia chakuna yenye ladha nzuri kama pilau au samaki wakukaanga Zawadi ninayo penda ni kitu chamaana kinachoweza kunisaidia kujifunza au kufuraihia kama kitabu kizuri, vifaa vya sanaa au kitu kidogo cha burudani kama mchezo waubao au gadget ndogo zawadi kama hizi unifanya njisikie furaha na kudhaminiwa kwa siku yangu maalumu.

Napenda kutembea mahali tulivu na penye mazingira ya asili kama bustani, ufuko ya bahari au barabara zisizo na kelele nyingi. Kutembea sehemu kama hizi hunipa amani ya moyo, hunisaidia kufikiria na kunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni comedy drama. Napenda aina hii kwa sababu inanichekesha lakini pia hunifanya nitafakari maisha. Filamu ningeweza kushiriki ni ile yenye ujumbe mzuri kuhusu urafiki na changamoto za maisha kwa sababu huniacha nikiwa na hisia ya matumaini. Nakumbuka mara ya kwanza nilivyo iona ilikuwa jioni tulivu nikiwa nyumbani na familia. Tulicheka pamoja na kujadili ujumbe wa filamu baada ya kuimaliza. Hamu ya kuiangalia ililetwa na rafiki yangu aliye nipendekezea akisema ni filamu yenye mafunzo mazuri. Ningependa kuiona tena kwa sababu kila mara unapoitazama unagundua jambo jipya au unahisi hisia tofauti kulingana na hali ulionayo wakati huo.

Njia ninayo tumia kupumzika ni kufanya shuguli tunivu, ambazo hunisaidia kuondoa mawazo, kwa mfano napenda kusoma kitabu au kusukiliza mziki ili akili yangu ipumzike, kutembea kidogo au kukua nje ili kujisikia huru na kupata hewa safi, kunywa kikombe ya chai, maji au juisi na kukaa kwa utunivu ni kitafakari au kufikiria mambo mazuri Wakati mwingine kuangalia filamu au video za burudani kunanisaidia kupumzika na kucheka njia hizi hunisaidia kurudisha nguvu, kurahisisha mawazo na kufanya siku zangu ziwe zenye furaha.

Leo, hali ya hewa ni jua kidogo na mawingu kidogo. Ninahisi joto la wastani, si kali sana, wala si baridi sana. Hivyo, nistarehe kabisa kuwa nje. Kwa sababu ha Kwa sababu ya hali hii ya hewa, nimevaa shati la kawaida na suruali rahisi bila koti kubwa au koti la mvua. Hali hii nafanya ni furahi na kunipa hamu ya kutembea inje, kufurahia mazingira na kufanya kazi za inje kama kukutana na marafiki ama kufanya mazoezi madogo ni siku nzuri ya kuwa na nguvu na kufanya mambo kwa uti utunivu na raha.

Kwa kawaida, nalala kwa takriban saa saba hadi nani kila siku. Hii hunisaidia kupumzika, kurudisha nguvu za mwili na akili, na kuwa tayari kwa shuguni za siku inayofuata. Wakati mwingine, kama nina shughuli nyingi, naweza kulala kidogo chini ya hapo, lakini kawaida najitahidi kudumisha muda dhabiti wa usingizi.

Napenda kuamka na jua, kuamka mapema hunifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kwa siku mpya. Pia hunipa muda wa kupanga siku yangu kwa utulivu kabla ya shuguli nyingi kuanza.

Mafanikio nilioyapata kazini ni kukamilisha miradi, kwa ubora na kwa wakati, pamoja na kupata pongezi au kushirikiana kwa ufanisi na timu. Pia nimefanikiwa kujifunza ujuzi mpya wa teknolojia na mawasiliano. Jambo ambalo limeongeza tija yangu kazini na kunisaidia kushugulikia changamoto kwa urahisi zaidi. Hii imenifanya nijisikie kuridhika na kuendeleza taaluma yangu.